Kusema ukweli sipendi mkate wa njugu. Nilikula mkate sana nikiwa mtoto. Chakula ambayo imekaribia mkate ambayo naipenda ni chapati. Na pia naeza kula viazi vitamu na mhogo.

Mi husherekea siku kuu kwa kupika chakula kitamu na chakula kinachovutia na chakula ambacho nakipenda kwa mfano kuku chapati pia na ku kunywa kinywaji kizuri na kukuwa karibu na mpensi wangu.

Ndiyo napenda chakula kitamu, na sipendi tu chakula kitamu, pia napenda kukianda chakula kitamu, na pia naamini asilimia ya watu wengi wanapenda chakula kitamu, ndiyo naamini watu wengi wanapenda chakula kitamu.

Kwa sasa sijapatana na marafiki wapya, kwa sasa nimetulia tu, lakini muda unapofika naamini, nita waongelesha vizuri kwa lugha ya upole na kwa lugha ambayo tunaeza elewana, ndio.

Kusema ukweli mimi huwa siendi maktabani. Pia sijawai pata wazo la kuenda maktabani. Mimi si mtu wa kupenda kusoma vitabu kusema ukweli. Ata sikumbuki mara ya mwisho ambayo nilisoma kitabu ndiyo.

Ndiyo mimi ni mtuwa kuchelewa sana au naeza sema hata kwa kazi ambayo nilivutwa. Udhaifu moja ambayo nilikuwa nao ni wakuchelewa na hio ndo udhaifu ambayo nashugulikia kwa sasa pia ndiyo.

Ndiyo, mimi hufuatilia matukio ya kimataifa lakini si kila wakati, itategemea. Kwa mfano mambo yaliyotendeka Venezuela nilijua. Pia mambo ya China na Russia. Na Amerikani, huwa nafuatilia kusema ukweli.

Napenda kucheza na watoto sana. Pia nawapenda watoto. Watoto ni baraka na pia wanaleta furaha. Kuna wakati nimewahi kuwa mwalimu wa kufunza chekechea. Na niliweza kufurahia wakati huo kusema ukweli ndiyo.

Mda wangu wa bure mimi naweza soma biblia ama sana sana napenda kusikiza muziki. Kwa sababu mziki huwa inanipa amani na furaha hapo ndo pahali pangu pa kutulia kiakili na kimwili pia na kiroho.

Mfanyabiashara bora ambaye namjua ni anaitwa Just Ray, anatoka Kenya. Ndiyo, na pia ni mfanyikazi bora juu kwa sasa amejihudumu katika biashara yake. Juu biashara yake imemaliza miaka tano. Na kitu cha ajabu ambacho ameaikifanya amesafiri adi ya China na kala. Anajua soko mingi sana za China na kile ambacho nilijifunza kutoka kwake ni mambo za kuingiza na kutoa mizigo kutoka nchi za inje na wanafanya nahisi ujasiri ya mwanamke kujiudumu katika biashara.

Naweza penda mikutano ya kuenda kufanya Crafts alafu pia naweza penda mikutano za kuenda kuabudu kuimba kujijenga kiroho. Pia mikutano za familia ndiyo.

Kwa sasa hakuna kazi ambayo nafanya ya kushirikiana na watu wengine, lakini huo mda ukifika, nezafanya iyo kazi kwa upole, na juu ni muhimu kuchukua mda, kwa upole, kuelewa mtu mwingine, ndio.